Kwa sasa situmi mfumo wa usarama wa fidio nyumbani lakini ninaona niwaso suhuli sana na amini kamera sa usarama uongesa usarama hutoa amani ya akiri na kusaidia kufuatiria kinacho enderea ukiwa mbali nikipata na fasi na rasimali ningependa kuwekesa katika mfumo huo ili kupolesha usharama wa nyumbani yangu na mali sangu.

Napenda kuenda sinema mara mocha au mbili kwa mwesi kulingana na muda wangu na firamu sinaso toka Uifurahia kama nchi ya kupumsika, kuchipurudisha na kupadirisha masingira. Kuangalia firamu kwenye skrini kupwa hunipa usoefu wa kipekee unisaidia kupungusa msongo wa mawaso na kunifanya nifurahie hadithi kwa umakini saidi kuliko nyumbani.

Tunda langu ya kupendeza ni embe kwa sababu ni tamu linaharufu nzuri na linaladha inayo burudisha nalipenda kula likiwa mbichi au limeiva peke yake au kwenye juisi Embe hunikumbusha majira ya joto furaha na nyakati za familia.

Ninachochewa kucheka na mambo madogo kama fiche kesho rahisi hadithi saa kufurahisha au makosa madogo ya akira siku. Kucheka na marafiki na familia hunipafuraha sana. Pia napenda ucheshi wa busara unaonifanya nifikirie kicheko. Unisaidia kupungusa msongo wa mawaso.

Utoto nilipenda sana kucheza nje na marafiki zangu kama kukimbizana kuruka kamba na kucheza mpira. Pia nilifurahia kuchora, kuimba na kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima. Shughuli hizi zilinifanya nijisikie huru mwenye furaha na nilijenga ubunifu na ujasiri.

Napenda firamu senye haditi nsuli na uchumbe wa maana. Kwa kawaida, ufuraiya firamu sa drama, romance na inspirational kwa sapapu hunigusa kihisia. Pia napenda firamu sa ucheshi kwa prudani na kupungusa mawaso. Wakati mwingine, utasama action au adventure kwa mzisimuko.

Ndiyo nimeshawai kuenda kwenye tamasha la mziki na nililikuwa tukio la kufurahisha sana nilifurahia mziki wa moja kwa moja nishati ya wasanii na kushirikiana na watu wengine waliopenda muziki tamasha hilo lilinipa furaha kumbukumbu mzuri na hasia ya kuunganishwa na watu kupitia muziki.

Ningemshauri mtu anayeansa kasi kuwa na bidii ufumirifu na shauku ya kuchifunsa ni muhimu kuwasiriana visuli kuulisa maswali na kuweshimu wensako Pia afwate maagiso acharipu kuchenga uhusiano msuli na asiogope kushiriki mawaso Kwa kufanya hifi mtu anapoongesa chuhudi kuchifunsa na kuthamini kile nafasi.

Mimi hufuwa nguo mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo niliso faa na shuguri zangu upanga nguo kulingana na rangi na aina ili kuebukana kuchanganya mbichi na siriso siriso fungwa Kufuwa mara kwa mara kunanizaidia kuweka nguo safi kukua kunua muda na kuhakikisha kila kitu kinaonekana visuli na kikiwa na harufu nsu.

Napenda kuchesa mcheso wa mpira wa miguu kwa sapapu unifanya nichisikie mwenye nguvu na furaha Huimalisha afya ya mwili unifundisha ushirikiano nitamu na mawasiriano Pia hunipa na fasi ya kuchipurudisha na marafiki kupungusa musongo wa mawaso na kuchenga uchasiri.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara chache hasaa wakati sina muda wa kupika ninachopenda saidi ni pizza Paga au chips lakini ufuraia pia chakula cha haraka chenye radha nsuri na raisi kura hata ifyo ninachitahidi kura kwa kiasi na si kira mara.

Kushirikiana na timu mimi hufanya kazi kwa mawasiano wazi kushirikiana mawazo na kusaidia wengine pale inapo hitajika Ninajitahidi kuelewa malengo ya timu kutoa michango yangu na kushirikiana kwa heshima Pia hufuata majukumu yangu kwa uwaminifu na kutoa msaada.

Ili kujitunza mimi huzingatia lishe bora kufanya mazoezi mara kwa mara na kupata usingizi wa kutosha kila siku Pia hufanya shughuli zinazoniweka tulivu kisaikolojia kama kusoma kutafakari au kusikiliza muziki Hii yote hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili nikiwa na nguvu furaha na utulivu wa ndani mashinani.

Shughuli zangu sa wikendi uanza kwa kupumsika na kurara kidogo baada ya wiki enye shughuri nyingi baada yake napenda kushiriki wakati na familia au marafiki kufanya kazi za nyumbani au kuenda kwenye shughuri sa purudani Pia napanga muda wa kutafakali kusoma au kutembea nche ili kuchiandaa kisaikolojia na kimwili kwa wiki mpia.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai safi ya rangi ya kahawia au chai yenye mudimu kidogo Napenda kuikunywa asubuhi au wakati wa kupumzika mchana ikinipa hisia haya utulivu na faraja chai hunisaidia kuamka vizuri kunipa nguvu kidogo na pia hunifanya nijisikie tulivu.

Napenda kuamka na chua mapema kwa sapapu kunanifanya nijisikie tayari na chenye ngufu kwa siku Hii huniwesesha kupanga shughuli sangu kufuraia utulifu wa asupui na kuwa na muda wa kufikiria au kutafakali Kuamka mapema kunanipa hisia ya ustawi, nithamu na nafasi ya kufanya mambo muhimu kwa umakini pira haraka yoyote.